Mtandaoni nalinda faraga yangu kwanza kwa kutoweka tarifazangu binafsi ya mbazo hazi husiki na mitandao. Kwa hiyo nahakikisha kwamba hakuna tarifazangu binafsi, hakuna mtu anayejua mahali, ninapokuwa, huwa na posti mara nyingi nikiwo tayari nimesha toka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo huwa nalinda tarifa zangu hizo binafsi.